Kwanza kabla ya kwenda mkutano mimi huoga hupaka mafuta vilivyo na kuweka marashi yasio kuwa na harufu ambayo yatakayo dhuru wenzangu. Pili ninapo fika pale kwa mkutano mimi huwa na kijitabu chakuandikia maandishi mafupi mafupi yatakayo zungumzwa pale na mkurungenzi ama wenzangu. Tatu mimi ukaa pahali tulivu na pale mbele karibu na mzungumzaji ili kusikia yale yanayosemwa kwa utaratibu urahisi na pia kurekodi yale yanayosemwa kwa kijitabu changu. Nne mimi umakinika sana pale kwa mkutano ili kupata yale maneno kamili yanayo zungumzwa pale kwa mkutano na wazungumazi tofauti tofauti.

Tabia inayonichukiza kwa watu ni usenge. Utapata kuna lile kundi la watu ambao wako na hile utamshi vibaya kuhusu wenzao na hili tabia. Linakuanga lina ling'oni mbaya pale kwa wengi haswa wanapokuongelea vibaya. Wanapokunung'unizia sana. Lile swala lako na maisha lile mujibu unaotenda kwa wenzako mema haswa wao huona ni vibaya na hili swala la unong'onevu na usenge ni mbaya mi kwangu kibinafsi silipendi.

Kwanza uzoefu ulio nishangaza ni kwa kusafiri nilipo tembelea mji wa kisumu mara ya kwanza. Na kupata pahali kuna watu wengi. Kuna wakabila tofauti. Na pia kuna lile mkongamano wa magari ilio kuwa mara yangu ya kwanza kwa kuona hayo. Tangu kuzaliwa pili. Uzoefu la ghafla. Hapo kwanza nilipokwa nimeshuhudia ajali na watu kutoumia pale ilo lilikuwa la ajabu kwanza nilipokua nimeliona haya. Sikuwa nimetarajia kulifanyikia. Na pia kupata msaada pale kwa marafiki wangu. Nilipokua na shida ili limekua ghafla pia kwa maishangu. Na kuwa kiisia nimewai shinda changamoto mingi haswa pale shuleni nilipokua na njaa napia kujitokezea marafiki wangu wa ghafla kunikujia pale na kunisaidia na chakula tofautofauti na kunipokezia ile muda nilipo kuwa na shida sana. Hapo niliamini kuwa saa zingine unaeza saidiwa na watu usipotarajia na hili ni funzo kubwa kwangu. Pia nimekuwa na uzoefu wakujifunza hasua pahali nilipokua najifundisha kuendesha gari lilikuwa changamoto kwanza nilikuwa nikitembea pale barabarani. Nikiona madereva wengi upitia hili, wao hupata ajali, wao huangusha malori, wao huwangusha matrela, na pia matrakta kukuwama pali nilipokuwa na matope na kuona hili inaeza kuwa ngumu sana kuangu. Hadi ile siku nilipoenda shule na kujifundisha na kuetimu na kupata lile barua mwafaka la uendeshaji gari. Hadi sai kujiamini mi pia naweza kuendesha gari mbele ya watu na pale kwa barabara bila tatizo. Na pia uzoefu lililo kuwa limenishangaza ni kupata wazo kwa wenzangu lililo kuwa limebadilisha maisha yangu hadi waleo. Kama kuungana na ujumuia lile na kupata loni, kupata msaada na hili limekua liki nisaidia hadi muda huu.

Mimi hutumia wi-fi. Wi-fi hili ni mfumo wa mawasiliano ambao hutumia mawimbi ya radio. Na kwanza mimi hutumia wi-fi kwa kusoma pale mtandaoni haswa ninapo tumia simu ama tarakilishi. Pili mimi hutumia wi-fi kurekodi video zangu haswa pale kwa apula tiktok, apula youtube na apu zingine kama snapchat. Tatu mimi hutumia wi-fi kutazama video tofauti tofauti pale YouTube za mafunzo, za zoezi, za mapishi na nne. Wi-fi ni muhimu ninapo. Kwamba napo tumia pale CCTV kwa ajili ya uonekano wale wa security yangu.

Kwanza kwa kushrehekea mwaka mpya, mimi nimekua nikifanya kazi pale nyumbani kwa simu yangu, tarakilishi, kompyuta, yote nimekua nikifanya kazi pale na muda umekua ule mchache kwa sababu kuna kazi mwingi na nasubiria iwapo nitakuwa na muda mwingi ili kutembelea wale watoto pale shuleni, wale wasiojiweza na pia kutembelea masikini pale kambini. Na ikue tu kama lile kujitokeza ili kufurahia na wao na pia kupata ile muda wa kucheza nao na kutembea nao. Iwapo itafika lile siku la kufungua mwaka.

Mimi upenda vyakula vingi vya jadi. Haswa ni namo Kenya ama East Africa, Afrika mashariki. Kuna moja, kuna ugali. Unaotengenezwa kwa unga wa mahindi, mtama ama ulezi. Hilo ni moja ya vyakula mimi upenda sana. Pili, kuna mboga za vienyeji. Haswa hizi mboga usanywa pala mistuni na kupikwa. Kwa njia mwafaka kutokana na ukabila fulani kama wajaluo wawo upika yale maboga na kweka maziwa pale ndani na kuiweka kwa muda fulani ili utamu wao uzidi. Tatu mimi hupenda githeri. Githeri ni moja wapo ya vyakula vinavyopikwa pale Kenya na ni mchanga nyiko wa maharagwe na miindi. Ni moja wapo ya vyakula vitamu sana. Kuna wale wa mnazi. Hili wali utangenezwa kwa kutumia mnazi na linapikwa pale nchini Kenya ukienda huko pwani wa Tanzania ama pwani wa Somalia na hayo nchi zingine zilizo pwani. Kuna nyama choma. Hili ni nyama lililochaoma kwa jiko ama kwa moto mwingi. Nani moja wapo ya nyama tamu pale ukienda kama watali pale nchini Kenya Uganda. Haswa ni nyama unaokula kwa pilipili chumvi nani maramingi ni nyama mwitu. Mwisho kuna uji wa asili. Hithi ni uji ulio tengenezwa kwa mtama au ulezi. Maramingi uji hithi wanaliita Ujipawa, pale nchini Kenya, na ni tamu mno.

Moje ya uhusiano ninaokuwa nao na wazee wangu ni kuwa na upendo na heshima. Mimi huonyesha heshima sana sana kwa wazazi wangu na mababu kwa maneno na yote kwa matendo. Na pia kuwapenda kwa dhati bila kuwajali kama ni mama wa kambo au nyanya wa kambo. Pili, mimi huwa na uhusiano wa usaidizi. Ninapokwama wao hunisaidea. Na pia mimi ushughulisha sana shughuli za nyumbani na mahitaji yao ya kila siku. Na pia kuwasaidia kiakili na hisia wanaposongwa na mawazo. Na pia wanapohitaji msaada wangu. Mimi pia ninayo mawasiliano na wao. Kila jioni asubuhi, mimi huzungumza na wao kusikiliza maoni yao na kushirikiana katika maamuzi ya familia na wao na kushirikiana pia na mababu kwa hadithi za kifamilia na uzoefu ya maisha ya kila siku. Pia mimi ninao uhusiano wa kimaadili. Mimi hufuata ushauri wao kila saa. Kutimiza maadili waliojaribu kunifundisha nilipokuwa mtoto mdogo mimi hutendea haki na kuonyesha subira na uvumilivu wanaponikosea na pia wanaponiingilia.

Mimi hupendelea sana timu ya New England Free Jacks. Inayo kuwa na kitaluma kutoka eneo la Greater Boston Massachusetts. Pale Marikani. Hili timu ni timu kubwa na wenyeji ni Veteran Memorial Stadium huko Quincy Massachusetts. Hii timu limekua imara tangu mwaka ishiri na tatu ishiri na nne na pia mwaka huu. Ni timu ambalo limekuwa likishinda kombe mingi na limekuwa likikuwa kwa mashindano makubwa makubwa duniani. Na na mimi kinacho pendelea kuhusu hili timu. Linawaseja chezaji kama Kono Kies, Jed Melvin, Pierce Von Delvesen na Kamel Nordi Kilmet. Na moja wao wachezaji ambao huwachezea nyuma na Jack Rebs na Isaacs also. Na Kyle Steeves na hapo kwa Kyle Steeves uyu ni moja ambao shambulizi ya mbele ambao mimi upenda kabisa kwa hili mchezo la raga nampendelea kwa sababu ya ile waminifu wake na lile nguvu alilokuwa anaeka mingi kwa uchizaji wake. Ni hili timu linapo cheza mimi hukua na furaha mwingi na maramingi huishabikia saa zozote.

Ndiyo mimi upenda kwenda pwani, aswaa pwani mwa Afrika mashariki, humo mna ufukweni kama diani, ufukweni moi na ufukweni Mombasa na pale ufukweni Zanzibar, na huko wanavyakula vitamu kama wali ya mnazi, samaki ya pweza, na kuna vyakule vingi vinavyoandaliwa, kistaarabu na vinavyoandaliwa kutokana na Waswahili wanaokaa uko pwani.

Kwanza ya malengo ninazo kwa kazi yangu ni kuwa na kipato mema kwa kupata mshahara au mapato ya kukidhi mahitaji yangu ya maisha ile ya kila siku. Pili, kuendeleza taaluma au kujifu. Ujuzi mpya na kupata uzoefu na kukuza maarifa ya kazi. Haswa kwa kutumia kiteknolojia ya kisasa ili kuboresha kazi yangu ya kila siku pale chuan. Tatu, kupandishwa cheo. Nina hiari au nina amani kuwa siku moja nitapandishwa cheo kwa kufanyisha bidii kwangu na kupata nafasi ya juu na majukumu makubwa zaidi. Tena nina malengo ya kujitegemea, kutokuwa na tegemezi kwa wengine, kifedha au maamuzi. Ilivyo kuwa awali, mimi nilivyo kuwa nimetegemea wazazi wangu, tokea ututoni hadi, kusoma kwa shule kikuu. Tano, mimi nina malengo ya kufanikiwa na kutimiza ndoto zangu. Kama kujenga nyumba kuwa na watoto wazuri, kuwa na bibi na pia kuanzisha biashara, kusaidia familia, kununua nyumba na pia nina lengo ya kutoa mchango kwa jamii ili wasikuwe na kitemezi ya wengine kifedha na kimaamuzi. Nina pia malengo ya kutoa mchango kwa wasio jiweza ili kuwasaidia kuendelesha maisha yao ya kila siku na kuboresha maisha yao ya itakayokuja. Pia nina malengo ya kuwa na usalama wa ajira. Kwanza kuwa na kazi ya kudumu na hakika ya maisha ya badaye.

Mimi upendelea sana muandishi Ken wa Libora ambayo toka nchini pale Kenya. Na ni muandishi maarufu katika muandishi wa kitabu wa siku njema ndoto ya Amerika na kidagaa kimemwozea. Na yeye ameandika stori mingi na zinazo husu maisha, zinazo ishi madili na zinazo husu mada mengine mwafaka za mandari tufautitufauti nchini Kenya na Afrika mashariki kote. Na pia ufundisha watoto wadogo lugha haswa lile lugha la kiswahili na kiingereza kwa ujumla.